Mvuwa inanyesha sana leo sauti yake kwenye dari inanitulia Nitatoka nje au nikae nyumbani Nadhani kukaa ndani ni bora Mvuwa haitaisha haraka Nitakunjuwa tu hapa Nipike chai ya moto Kuna vitabu kadhqa sijasoma sasa ni wakati mzuri watoto wanacheza chumbani wanafurahia na mvuwa Wanasema wanataka kuenda nje waangamize maji lakini nibaridi sana Nitawasomea hadithi badala yake. Siku za mvuwa ni za kupumzika na familia. Nitatayarisha chakula cha moto kwa jioni watoto watapenda. Baridi kama hii inaitaji supu ya moto.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

Ninahisi usingizi sana. Nisaa ngapi? Saatatu usiku. Lazima ni lale mapema. Kesho ni amke asubuhi. Kitanda kinaonekana kizuri sana, sasa hivi. Nimezima taa zote na kufunga mlango. Jee, nimeweka kengele ya saa nne a subuhi. Hebu niangalie. Ndiyo, imewekwa vizuri. Nitazima simu yangu, isilete kelele usiku. Naomba ni lale usingizi mzuri bila kuvunjika. Wiki hii imekua ya kuchosha. Mwili unaitaji kupumzika, kesho nisikumpya. Nitakuwa na nguvu tena. Lala salama, moyo wangu. Usiku mwema.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

Ninahitaji kwenda sokoni. Je, nina orodha yangu? Hebu niangalie: unga, sukari, mafuta ya kupikia, na sabuni. Nimeandika yote. Ninahitaji pia kununua mboga, vitungu, na nyanya. Bei za vitu zimepanda sana hii wiki. Lazima nitumie pesa kwa akili, je, nikanunue kwa wingi au kidogo kidogo? Kwa wingi ninafu zaidi, lakini pesa sasa ni chache. Nadhani nitanunua vitu muhimu tu leo, nitarudi wiki ijayo kwa mengine. Duka lile kubwa lina guzo leo, nitaenda huko.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

Naamu, napenda kuvaa kofia, lakini napenda kuivaa wakati wa jua kali ama wakati nywele zangu hazipendezi ili kuficha nywele mbaya na kufanya nipendeze. Napenda kofia ambazo ni za color nyekundu ama blue. Kisa na maana zinafanya nitokea vyema na niwe napendeza kukulingana na yale mavazi ambayo nimevaa.

Kazi ya ushirikiano nafanya na wengine kwa kusikiza kile ambacho wanasema ama ile suggestion wanayo kwa kazi yetu ya kila wakati. Nahakikisha kila wiki nimetenga siku mbili ya kujadiliana na wenzangu. Na pia wakati nimekosea nakubali marekebisho.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

Timu yetu inaanza mradi mpya wiki hii, ni mradi mkubwa, tutaitaji kufanya kazi kwa bidii, ninapewa sehemu ya uchambuzi wa data, ni kazi nilio zoa, lakini sasa kuna vipengele vipya vya kujifunza, tutakutana leo jioni, tupange hatuaza kwanza, kila mtu anajukumu lake, lazima tushirikiane vizuri, nimewai kufanya kazi na wenzangu hawa ni watu wazuri, lakini wakati mwingine, mawasiliano yana kuwa magumu, Ninaitaji kuwa wazi zaidi, nisi sumbulike kimya. Tutakamilisha mradi huu kwa wakati, nitahakikisha. Kufanya kazi, kwa timu ni uzoefu mzuri. Tunajifunza pa moja.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

Ni msimu wa mvua umeanza, ni wakati mzuri kupanda mboga shambani, nitapanda mahindi na maharagwe wiki hii. Ardhi iko tayari, nimeshailima wiki iliyopita. Mvua itanisaidia mimea kukuwa haraka, nahitaji kununua mbegu bora, nitakwenda kwa mkulima mjuzi, yeye ana mbegu za aina nzuri, zinazaa sana. Msimu huu ni raha kwa wakulima wote. Lazima nitumie wakati huu vizuri nisipoteze nafasi. Nitaomba watoto wanisaidie kupanda, wajifunze pia. Mafunzo mazuri yanatusaidia familia nzima, tutakuwa na chakula cha kutosha.